Fort Jesus ni sehemu ambayo watalii hutembelea ambapo iko kwenye kaunti ya Mombasa ilijengwa na wareno, ni moja wapo ya historia ambapo ningependa kutembelea kama mkenya ambaye anataka kujua mambo ya kale yaliyojiri.

Ndiyo nimewai nunua tikiti za tukio ambapo nilienda kununua tikiti za tukio ambazo ilikuwa inajumuisha wasanii wote wa lugha moja ambao hufanyika Kenya baada ya mwaka mmoja. Hapa unapata kujumuika na wasanii waliobobea kwenye nchini Kenya na nchini East Africa.

Ukiingia kila familia ambayo inajielewa inataka lishe bora na mimi pale mimi ningetaka kuimarisha kujua kupika vyakula vitamu ambayo yoyote yule anafurahia kuyakula, anafrahia kuyaona mapishi yangu na pia nijue kupika chakula ambayo imeimarika iwe ni lishe bora kwa yeyote yule anayeikula.

Katika ukulima ambayo nimejitahidi na kujiingiza, nimeweza kupata mapato na kule nawania kufika hapo mbeleni ni kwamba niweze kuwa mkulima thabiti ambaye anaelewa chenye anafanya. Anaelewa kuwa ukulima ni uti wa mgongo wa taifa letu na nikuwe mkulima ambaye amebobea ili kuweza kutoa chakula ambayo itaweza kulisha yeyote yule.

Nikiwa na wasiwasi naenda pale kando ya mtoni na kutulia na kunyamaza na kuvuta ewa safi na kuweza kujiliwaza na kufikiria na kujuliza wasiwasi hili limetoka wapi. Hapo hapo ambapo nitaweza kuwezana na kufanya mambo ya kutokuwa na wasiwasi tena.

Mimi nimezaliwa katika era au muda ambao watu wengi ikiwemo mimi wanapenda kununua vitu za kiteknolojia kama simu, kama laptop, kama saa. So mimi kulingana na mimi, mimi hupenda kununua vitu za kielektronikia kama kompyuta vipatakalishi. Hizo ni vitu ambapo zitatusaidia hapo mbeleni hizo ndio vitu mimi hupenda kuzinunua zaidi.

Napenda mvua sana lakini mvua ambayo kidogo inasaidia mimea pia. Mvua pia ikiwa mingi inaua mimea. Ukiniambia napenda mvua yes napenda mvua kwa sababu inatusaidia inasaidia mimea inasaidia wanyama kuyanywa maji. Hale mimea ya mvua ikishanyesha, ikinyeshewa kwa mimea, mimea huweza kukua haraka na tukapata mapato haraka haraka, iyo pia ni matokeo ya mvua.

Tabia ambayo naipenda kwa wengine ni ile tabia ya kukua na uvumilivu. Napenda tabia ambayo mtu unamwelezea kitu anakuelewa vizuri. Uvumilivu ni kitu ya dhamana sana kwenye maisha ya yeyote yule ambaye anataka kukua na sisi na ku.

Keki ambayo naipenda ni keki ya strawberry. Strawberry keki ikona test ambayo ni tafahuti. Na nimeipenda hiyo keki tangia ni kiwa mtoto mdogo. Adiwa leo, adiwa sasa na penda keki ambayo imetengenezwa. It's called strawberry.

Asubuhi ni muda muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Kulingana mimi asubuhi nikiamka lazima nipike chai. Ninywe chai ya maziwa. Imewekwa skari majani maji na maziwa. Iyo ndio chai mimi napenda kuyanywa. Kila asubuhi ninapo amka kama kiamsha kinywa.

Leo asubuhi niliamka mda wa saa moja unusu. Nikaamka kisha, nikaenda nikanawa uso wangu, nikang'ara, nikapanguza, nikapanguza vizuri, nikaja nikanywa chai na mkate kama staftahi. Asubuhi, nikaenda kazini mwangu saa hine kamili, kuenda kulima shamba na kupanda mimea. Kisha asubuhi nilikuwa na fraha mno. Nilikuwa tu sawa mwenye buheri wa hafya.

Naamu nishawai enda kwenye tamasha la mziki. Moja wapo la tamasha ambalo nimeweza kuhudhuria ni tamasha ambazo zilifanyika kule mjini Eldoret. Izo tamasha ufanyika baada ya mwaka moja. Tamasha ingine nimewai hudhuria ilikuwa mji wa Tranzoia ambapo ambapo tamasha la mziki lilikuwepo. Mziki wagombeaji maarufu walikuweko.

Mimi napaishi sehemu ambayo ni kando ya mji mbali na mji kule kumetulia hakuna kelele, kuna mazingira ya mti kule ziko, kuna mti mwingi lakini watu wanaweza wakaishi. Pili nilihamia hapa mwaka wa elfu mbili mia tisa na kumi na saba. Napenda hapa kwa sababu kuna sehemu kubwa ya wanyama kuchezea kula na kufanya manishoni. Usalama hapa upo sawa, hakuna tatiza lolote.

Mara zingine ninanunua viatu kwa kupitia simu lakini sio mara mingi. Unapata kuwa kwa mwaka naweza tumia simu kununua viatu mara tatu au mbili. Sana sana naenda kule sokoni na ninanunua viatu bila kutumia simu.

Ninapoamuka asubuhi kitu ya kwanza mimi hunawa uso. Kisha nikishanawa uso. Nakuja nanywa chai. Chai ya maziwa. Umepikwa kwa kutumia maziwa. Sukari na maji. Masaa zangu za kuamka ni saa moja unusu au saa moja. Kisha najitayarisha naoga. Navaa mavazi yangu ya kazi. Kisha natoka nikiwa na furaha na buraha wa heri kwenda kazini.

Mimi napenda kununua vitu za kiliektronikia kama zile simu za kielektronikia saa za kielektronikia Laptop vipatakanishi ukinipata mara mingi mimi hununua hizo vitu kwa sababu na kuja kuzitumia kule nyumbani.

Katika utotoni wangu mwingi na kumbuka. Ita kuwa muda mrefu sana ni kiwa mtoto. Nina umri wa miaka ishirini na tano, lakini nikikumbuka kumbu kumbu zangu za utotoni na zikumbuka na zifahamu kama jana. Kwa sababu utotoni mwangu mingi kulikuwa na furaha. Mara mingi tulijumuika na marafiki zangu, mandugu zangu, kwenda kucheza mchezo wa mpira ambao unaitwa Kacherenga. Kwa mara mingi, ulikuwa unanipata nikiwa na furaha kwa sababu nilikuwa napenda huo mchezo. Kumbu kumbu mingi nazikumbuka nikiwa mtoto kwa sababu ni za muhimu zina eleza wakati ambao ulikuwa bora kwa utotoni mwetu.

Mtu wezi kujua unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka kwa sababu inategemea ugonjwa. Unapata kwa mwaka umegonjeka mara mingi ama kwa mwaka mwingine umegonjeka mara kidogo. Kulingana na mimi mwaka huu ni nmeenda mwaka uliopita nimeenda hospitali mara moja peke yake.

Tukio muhimu sana katika maisha wangu ni wakati ambapo nilimaliza shule yangu ya chuo kikuu. Uo ndio ilikuwa tukio muhimu sana kwenye maisha yangu ambapo pia niliweza kufraisha wazazi wangu na mandungu zangu na dada zangu na najivunia uo wakati sana.

Upande wa maua mimi ni mkulima. Pia napenda maua kwa sababu nazitumia kuzipanda mazingira kule nyumbani, kurembesha mazingira ya pale nyumbani. Maua ni mimea mzuri ambao unaleta na kuhunda mandhari ikakaa vizuri na kuonekana vizuri.

Mimi napenda mvua sana kwa sababu bila mvua akuna mimea, akuna wanyama. Mvua unaponyesha chakula hinamea, mimea inamem. Tunapata mahindi, tunapata maragwe, tunapata ngano na mengine hii pia unapata huwa vihumbe, sisi pia wanadamu na wanyama. Tunapata kuyanywa maji ya mvua na kutumia kuyanyunyuzia na pia wanyama kunywa.

Mimi sio mtu yule anapenda kuenda cinema. Mimi hata sijawahi kuenda cinema kwa sababu mimi hutumia televisioni au simu au laptop kuweza kuangalia au kutazama zile vipindi na zile movies ambazo zinaenda kutazamwa pale cinema.

Kulingana na mimi majira mimi ambayo nayapenda ni majira ya kiangazi. Kiangazi unapata hakuna matope. Vumbi ipo lakini kukaa na kiangazi ni mzuri kwa sababu barabara ambazo za matope zinapitika. Na nikikumbuka kiangazi inafanya shughuli iwe rahisi. Ndo maana napenda sana na nafuraia sana kuna jua ya kutosha. Iyo ndiyo maana napenda majira ya kiangazi.

Naam, natumia video kwa mawasiliano nikitumia app ambayo inaitwa whatsapp. Iyo ndio app natumia video. Unapata nazungumza na watu ambao wako nje ya nchi. Inabidi nimetumia iyo video kwa mawasiliano.

Nam teknolojia ya sauti hutumika sana sana wakati ambao kuna mkutano au kuna migathara ambao watu wamekusanyika kuhudhuria kitu. Hapo ndio unapata teknolojia ya sauti inatumika. Sana sana ni pale kanisani, pale maofisini ambazo kuna mkutano.